Napenda manga wa kati kwa sababu hunasaidia wakati ambapo kuna jua ili nisichomeke na jua kali kwa kuwa miale ya jua inaeza kufanya ngozi yako kuchakaa au kuharibika na pia inaweza kufanya wewe kusababisha wewe kugonjeka, wakati ambapo kuna miale mikali ya jua kumethibitishwa kwa kuwa kunaeza kuwa na magonjwa kama saratani ya ngozi ambayo inadhuru afya yako na inaweza hata kusababisha kifo.